Mahali gani pa historia ungependa kutembelelea. Napenda kutembelelea mahali baba ya Jomo Kenyatta alizaliwa. Hapo ndiyo naweza taka kujua alizaliwa wapi na waliishi wapi na wakakaa wapi. Hiyo ndiyo kitu nataka kujua.

Wakati wa mapumziko, tunacheza game, tunajadiriana story mingi, kuhusu, vyenye tulizariwa, vyenye tulirelewa, na vyenye tunawapatia hotuba, yenye tulikuwa tumezariwa, tulikuwa tunafanya nini iyo wakati kabla tukue wa.

Mama yangu ni yeye mtu mmoja ashai nifundisha mambo muhimu sana kwa maisha yangu cause tukikaa na yeye alikuwa ananifudisha venye nikikuwa mkubwa nitakuwa na najipanga vizuri natreat familia yangu nakaa na wao na nakaa na watu kwa.

Natumianga video kwa mawasiliano mingi. Video tunatumia kutengeneza mambo mingi na pesa. Unastahili kutumia video. Unaagiza mchezo ya kimchezo. Mnasikilizana. Mnafanya video moja. Mnajiliana vizuri sana vyenye mta kaa naye.

Rangi yangu ya kupendeza ni blue. Mimi napenda blue sana. Hata nguo mingi zangu zinakuanga za blue. Hata watoto wangu mimi uwanunulia vitu za blue. Blue ni rangi inakuanga ina vutilia sana. Na ni rangi ikona vitu mingi sana na meaning deep.

Mwandishi mwenye napenda sana wa vitabu ni ngugi wathiongo nGugi wathiongo na mpenda sana alikuwa anaandika vitabu zenye zinavutia kusoma Hata unaelewa laguage yake ilikuwa mzuri sana tulikuwa tunaielewa hata kwa leo nasomanga vitabu zake kabisa.